Ndiyo napenda mziki wa jadi kwa sababu unanikumbusha tamaduni zetu na pia unatufundisha au unatukumbusha maisha au mafundisho ya wazee wa zamani. Na mziki huu nimekuwa nikiusikia maranyingi kwenye sherehe za kijamii na mziki huu ni umuhimu sana kwa sababu unasaidia kuweka elimu kwa jamii kiujumla.

Asubuhi mara nyingi nakula mandazi na chai au wakati mwingine uji au maji ya moto na mara nyingi napenda hiki chakula kwa sababu kinanipatia nguvu ya kuendelea kufanya kazi zangu za kila siku bila uchovu wowote na chakula hiki kinanipatia nguvu ili niweze kukaa muda mrefu ili kuweza kukutana na mlo wa mchana.

Ndiyo napenda kupika lakini sio mara nyingi. Mara nyingi napika wakati nikipata muda ambapo napika chakula kama wali, maharage, mboga za majani, ugali. Na uwa najisikia vizuri sana ninapopika kwa sababu inanipunguzia gharama za kupika na pia inaniepusha na maradhi mbali mbali ambayo yanaeza kusababishwa na uchafu wa chakula ambacho kimepikwa na watu wengine.

Najihisi vizuri kuhusu tathmini za kazi kwa sababu zina changamoto na faida zake moja ya changamoto ni kwamba zinatumia muda mwingi na pia zinaweza kusababisha uwajibikaji pale ambapo hazikufanika vizuri. Na moja ya faida ni kwamba zinafanya ubora wa kazi na pia zinafanya watu waifahamu makosa yalipotokea wakati wanafanya shughuli zao. Kwa hiyo, tathmini za kazi zinasaidia maendeleo ya kazi kiujumla.

Napenda aina mbalimbali za filamu kutokana na hali. Mara nyingi napenda filamu za maigizo na vitendo, filamu za vichekesho na filamu za kihistoria. Filamu za vichekesho zinanipa furaha wakati ninapokuwa na msongo wa mawazo. Na filamu za kistoria zinanikumbusha hatua mbalimbali au tamaduni zetu ambazo walikuwa wanafanya wazee wetu. Na filamu za vitendo na maigizo zinanielimisha kiujumla mambo tofauti tofauti yanayotokea katika jamii yetu. Kwa hiyo filamu hizo, zinafanya, tupate elimu, tuburudike, wakati tuna mawazo, na pia tuwe na furaha wakati unapopitia changamoto, zinatusaidia tusahau changamoto hizo, na shida hizo ambazo tunazipitia kwa wakati huo. Na pia zinaelimisha jamii kiujumla ili tuweze kubadilika tunapokuwa na tabia mbaya.

Mara nyingi nacheza na watoto wangu hasaa nikipata muda wa kua nyumbani au siku za mapumziko baada ya kutoka kazini au kwenye mahangaiko yangu ya kila siku. Na napenda kucheza na watoto wangu kwa sababu wananipa furaha na amani ya moyo. Pia mara nyingi na kua na uwezo wa kuwarekebisha pale ambapo wanakosea au kuenenda vibaya tofauti na tabia.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, maziwa hasa ya ngombe. Maziwa nayapenda kwa sababu yana virutubisho vingi. Virutubisho hivyo vina tusaidia kujenga afya yetu na pia zinatupatia kinga asilia za mwiri. Na maziwa yana virutubisho hasa protini, protini inatufanya tuwe imara, hasa tunapo kutana na magonjwa, tunaweza kuyepuka na kushindana nayo.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kuwa na imani thabiti kwa Mungu wangu, kuwa na matumaini juu ya kesho na pia kuwa na mapendo kwa Mungu wangu na kwa jirani. Mambo hayo matatu imani, matumaini na mapembo, mapendo yanafanya uthabiti hasa katika imani na uhu muhimu ya sisi tunaomuamini Mungu.

Mimi kwa siku naoga mara tatu. Asubuhi, mchana, na jioni. Naoga mara nyingi kwa sababu na mazingira yangu mengi ni ya joto na kazi nazo zifanya zinasababisha nito nitoke jasho sana. Na asubuhi naoga kwa sababu nataka kuondoa uchovu wa usiku baada ya kuamka.

Napenda kufanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Kwa sababu, asubuhi ndiyo nakuwa nimetoka kupumzika baada ya usingizi wa usiku mzima. Asubuhi natoka nikiwa na nguvu na afya njema. Asubuhi kuna kuwa hakuna jua akali ilinazoweza kusababisha ni uchoke.

Mimi napenda kulala mapema kuliko kuamka na jua. Kwa sababu nikilala mapema napata muda mzuri na mwingi wa kupumzika, nikiamka mapema na kuwa uchovu wote unakuwa umeisha na kuendelea kufanya majukumu mengini ya kila siku.

Mimi napenda sana kusimamia kuliko kusimamiwa. Kwa sababu nikisimamia, hiyo ni ishara ya kuwa mimi ni kiongozi. Nikisimamia pia inanisaidia mimi kuweza kuwa makini kwa sababu mimi ndo nakuwa mtu wa mwisho kuweza kuulizwa kama kutakua kuna changamoto yote au tatizo lolote.